Kinywaji ambacho napenda zaidi ni chai. Huwa nanywa wakati wa asubuhi. Nilifunzwa na wazazi wangu na badala ya kunywa huwa nachangamka sana. Kwa hivyo napenda chai sana.

Jinsi ambavyo napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kukuwa na familia na marafiki. Na shareholder ambayo nakumbuka sana na ambayo nilipenda zaidi ni ya mwaka uliopita napenda keki ya Flavor ya strawberry na ningependa kupokea zawadi ya simu.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalamu wa vidole kwa simu yangu ili kulinda simu yangu ndiyo mtu mwingine akichukua simu yangu asi access vitu ambavyo nimeweka kwa simu yangu kama apps zangu na pesa yenye iko hapo. Tena ni rahisi kuitumia kuliko password.

Chakula ambacho napenda zaidi ni chips masala kwa sababu ni rahisi kupika na ni tamu zaidi. Inakufanya uongeze weight yako kama uliku umekonda, unakua mnono vizuri na unakua mrembo. Napenda chips masala sana.

Napenda sanaa ya muziki sana sana. Iyo naipenda sana kwa sababu ukisikiza muziki. Tuseme sana sana muziki wa dance hall naupenda sana kwa sababu huwa inafanya nikuwe kurelax moods zangu na nafil vizuri na nafurahia.

Nyumba ambayo naishi sahi ni one bedroom na naipenda sana ni supu sana mazingira ni mazuri huku nje pia ukitaka kuendea kitu kwa duka ziko karibu na unaeza pata kila kitu yenye unataka haraka haraka pia huku security iko tight kuna maji stima iko sawa kuko sawa kabisa.

Kuchora napenda sana. Wakati mwingine nikiwa tuu nimekaa chini nimeboeka naeza chukua kitabu nianze kuchora naeza chora pet my favorite pet naeza chora flowers lakini siye tinitalanta nikonoa ya kuchora ni hile tuu nikiboeka nanzanga kuchora tuu.

Mfanyibiashara bora ambaye anajua zaidi anaitwa damaris wa damaspears original huwa anauza spear parts za simu nampenda sana kwa vile huwa anafanya kazi yake venye huwa anajituma venye tu huwa anasaidia watu ningetaka tu siku moja kuwa kama yeye kwa sababu wako successfully.

Wateja wangu huwa na washughulikia kwa upole na heshima. Kwanza nasikiliza vizuri kitu ambacho wanahitaji alafu nawapea suluhisho. Pia napenda kuwa na patient kwa sababu kila mteja ni tofauti. Kwa hivyo ni vizuri kuwashughulikia wote vizuri ili warudi tena na tena wasipotee.

Kwanza huwa napea wenzangu nafasi ili kila mtu aweze kutoa maoni yake alafu pia mimi natoa maoni yangu. Nasikiliza kila mtu vizuri kwa heshima napea kila mtu wakati wa kujieleza vizuri ili kufanikisha malengo ya timu.